Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza kwa saa hii ni kuendesha gari. Najua kuendesha pikipiki, najua kuendesha baiskeli, lakini nataka kuendesha gari. Nikiisha jua kuendesha gari, nitaenda ni chukue licenzi. Na mwaka ujao, mungu akipenda, nitanunua gari yangu, kwani nitakuwa natumia hio gari kutembea nayo. Nakuwa na gari lazima pia ukuwe na licenzi ya kuendesha gari. Asante.

Mambo mingi unifanya kuwana furaha sana, lakini cha zaindi kinachokunifanya kuwa nafuraha ni kuona familia yangu, mtoto wangu, wakiwa wanafuraia, wakiwa maali salama, na mbila kitu yoyote inawasumbua kwenye hi maisha. Hivyo basi huwa nafuraia wakati tunaongea pamoja kwa nyumba tukichekishana ana. Na kila mtu akiongea story yake mzuri ambayo inafuraisha kila mtu. Shukuran.

Ndio, mimi napenda kula samaki sana, kwani samaki ni chakula tamu na chakula kizuri chenye afya. Samaki ni moja ya chakula kinachopendekezwa watu wenye maugonjwa, kama ya sukari, kama ya kupandwa na damu. Huwa napenda sana samaki za kutoka kwa mito, ambazo sio samaki za kulishwa na watu. Hivo wakati nahitaji samaki huwa naenda kwenye mto wakati wanavua. Nanunulia wavuvi direct ama naenda kwa duka kununua masamaki nanunua samaki. Basi hivi napenda kujipikia samaki ya kuingiza kwa mafuta ambayo inachemusha kabisa inakuwa tamu zaidi. Samaki inakulanishanga pamoja na ugali. Asanti.

Dio, wakati mwingini huwa natumia video kwa mawasiliano. Kwani niko na marafiki wangu wakombali ambao tungependa kuonana na pia huwa natumia hiyo mawasiliano video Whatsapp. Ili ni muone vila anakaa kwani tumekaa sana bila kuonana. Na ni video mzuri kwa sababu unaezaona marafiki wako. Familia ama watu wenye urafiki kwenye video na pia kukuleta makumbusho ambao ilipita. Asante.

Sija, mimi hupenda kuvaa kofia, lakini si kila masaa, sana sana wakati natokea kwenye mta, ama wakati naenda vijijini, ama mahali kugeni kugeni sujulikani, ndio hua napenda kofia, kovia, hili watu nisitambuwe kwa rahisi, na nisije nikafuatiliwa vibaya kwani, iko watu wakiona sura ni mgeni, hua napenda kuifuatiliya, asante.

Swala gumu zaidi lakini mimi huwa nahifadhi pesa zangu kwenye benki. Kwani pale kwenye benki iyo pesa si rahisi kuibiwa ama kuitumia vibaya. Kunapo tokea hanja ama dharura kitu ya dharura. Kwa hivyo pesa yangu huwa nahifadhi kwenye benki. Ile ingine huwa naifadhi kwenye mfuko kidogo hile yamatumizi kama inapo tokea asante.